Ndiyo napenda hadithi za ajabu, zinabamba sana juu zinakupeleka kwa world nyingine, unatumia imagination yako vizuri, zinanifanya nipumzishe akili, nisahau msongo kidogo na pia mara nyingine zinakufunza mafunzo ya maisha bila hata wewe kujua. Ni poa sana kusikiza ama kuzisoma.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kujitenga kidogo na kelele. Naweza kusikiliza muziki, kuscroll phone kiasi, ama kuongea na watu wa karibu. Pia napenda kulala mapema nipate nguvu ya kesho. Hiyo hunisaidia kurelax na kuanza siku mpya ikiwa fresh.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu wako real, hawafichi mambo na wanajua kuheshimu wengine. Pia napenda watu wako supportive na wana positive energy. Juu ukiwa na watu kama hao hata life inakuwa poa zaidi.

Naweka neno siri salama kwa kuchanganya herufi namba na alama. Situmii neno siri moja kwa kila account juu hiyo ni riski sana. Pia nahakikisha sishei na mtu neno siri yangu. Na mi hubadilisha mara kwa mara. Siku hizi usalama online ni muhimu sana. So ni lazima kuwa careful.

Siku za mvua napenda kufanya vitu vya ndani. Naweza kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutazama sinema. Pia napenda kujaribu recipes mpya au kufanya vitu vidogo vya creative. Siku za mvua ni perfect kwa kupumzika, kufikiria mambo na kujiburudisha bila stress.

Mimi huenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki hasa Sunday. Ni time yangu ya kutulia kureflect na kukonekti na Mungu. Inanisaidia kupata amani, kufikiria mambo vizuri na kuanza wiki nikiwa na mindset poa. Pia hunitia nguvu ya kushugulikia challenges za kila siku.

Mara nyingi napenda kutumia programu za communication kama WhatsApp na email kwa work na kwa kuwasiliana na marafiki. Pia napenda social media apps kama Instagram, Facebook kwa entertainment na updates. Wakati mwingine napenda productivity apps kama notes au kalenda kusaidia kupanga siku yangu vizuri.

Nima niliojifunza maishani ni kuwa kila kitu kinahitaji patience na bidii, life si rahisi kila siku, hivyo lazima ujifunze kuskuma mbele, kushughulikia challenges pole pole na kushukuru kwa vitu vidogo pia najua kushirikiana na wengine na kuwa honest kuna saidia sana, katika maisha.

Kila siku napenda kufanya mazoezi madogo madogo kama kutembea au kufanya stretching. Wakati mwingine napenda kupush myself kidogo na jog au gym pale ninanafasi. Mazoezi huni help kuwa na afya poa, hunifanya nishike energy na pia kunisaidia kuwa focused kumuzini.